Masomo ambayo niliyo pata kuyachagua kama mimi binafsi ni yale ambayo yanaweza kunichangia uwezo wa kufundisha, kuelewa wanafunzi na kuwaelemesha kwa msingi wa kitaaluma na kimaadili. Hapa kazi ninayo izungumzia ni uwaalimu. Katika hii safari ya masomo, huwa na jifunza ya kwamba masomo ni taaluma inayo bobea pamoja na masomo ya elimu katika saikolojia ya elimu. Wakati wa mafunzo, mimi hupata kufanya mazoezi ya ufundishaji, pale shuleni, jambo ambalo linanipa uzoevo wa vitendo, hapo na jifunza namna ya kuandaa somo, kufundisha darasani, kukabiliana na wanafunzi, walio natabia tofauti tofauti na kushirikiana na walimu wenzangu. Masomo haya ya nanifanya nijitambue zaidi kama mwalimu na kupiga msingi imara kwa kazi yangu. Tukirejalea jinsi nilivyo chagua hii njia ya uwalimu Nilichagua hii njia ya uwalimu kwa sababi ya ndani ya moyo wangu Nilikuwa na iyo hamu ya kutaka kuwasaidia wengine kujifunza na kufanikiwa Tangu nikiwa mwanafunzi pale shuleni Nilivutiwa na walimu wengi sana waliokuwa wakifundisha kwa bidii na kwa upendo walimu hawa walikuwa mfano bora kwangu na walibadilisha maisha ya wanafunzi wengine nami pia Ata kimaarifa na kimalezi pale shuleni Pia kilicho changia mimi kufuata hii njia ni ya kwamba ni meweza kutambua ya kwamba ya elimu ni ngumzo ya maendeleo katika jamii. Kupitia uwalimu ninauweza wakuona ya kwamba kuna nafasi kubwa sana ya kuchangia moja kwa moja katika ujenzi wa taifa, ujenzi wa kizazi, chenye maarifa, maadili na uzalendo. Uamuzi wa kuchagua uwalimu si kufanya tu kwa bahati bali nilifanya kutokana na wito wa ndani na imani kwamba nakipenda kuhusu kazi ya walimu Nikwamba kazi ya walimu inanifanya naonana na mwanafunzi na mfunza anakielewa kila ambacho namfunza na baadaya anafanikiwa katika maisha Hakuna kitu mbacho ufuraisha mwalimu sana kama kumuona mwanafunzi alie kwa napata ugumu darasani akianza kuelewa somo Hilo hunipa furaha moyoni mwangu kama mwalimu. Hilo uniambia ya kwamba naendelea kutia bidii katika kazi yangu. Pia mimi upenda uhusiano wakaribu na uhusiano na ujenga baina ya mwanafunzi na mimi. Uwalimu hunipa nafasi ya kuwa mshauri, mlezi na kiongozi. Kazi hii hunipa heshima kubwa katika jamii na kunipa hisia ya kutimiza wajibu muhimu kwa taifa. Kando na hayo kuna changamoto mbalimbali ninazo zipitia katika uwalimu. Changamoto ya kwanza ikiwa ni uhaba wa lasirimali za kufundisha kama vile vitabu, vivafia maabara na teknolojia ya kisasa. Hii unifanya mimi kama mwalimu ni tumie nguvu nyingi sana ili ya wanafunzi waweza kupata ya ilimu, licha ya mazingara kuwa magumu. Changamoto nyingine ni idadi kubwa ya wanafunzi darasani. Hili jambo lina punguza ufanisi wa ufundishaji na ufuatiliaji wa maendeleo ya kila mwanafunzi. Mambo ambayo ningependa yaboreshwe au yabadirishwe katika kazi ya walimu ni maslahi ya walimu yaboresho. Maslahi ya walimu yaangaliwe kwa makini sana. Ikiwemo mishahara, mazingira ya kazi na fursa ya mafunzo endelevu. Hili linaongeza motisha kwa walimu. Wakati kama saizi unapata kwamba teknoloji ya kisasa imeibuka. Kama walimu na wanafunzi wanaweza pewa mafunzo endelevi ya teknolojia Utapata ya kwamba kufunza itakuwa kazi rahisi Hata mwanafunzi atakuwa anafurahia wakati anapokea maarifa kutoka kwa mwalimu Kwa ujumla, walimu ni kazi yenye changamoto lakini pia ni ya heshima na dhamani kubwa ni kazi inayohitaji moyo wa kujitolea subira na upendo kwa wanafunzi Licha ya changamoto zilizopo ninaamini kuwa walimu ni taaluma ya msingi sana katika kujenga jamii bora na taifa imara. Ndio maana pamoja na yote bado mimi naenzi na napenda kuwa mwalimu na nitaendelea na nita zidi kuwafunza wengi ili watimiza ndoto zao katika maisha ya usoni.

Asubuhi kwa kawaida ni mwanzo wa siku mpya na nikipindi muhimu sana katika maisha ya kila siku ya binadamu. Namna, ninavyoanza asubuhi yangu huathiri sana jinsi siku nzima itakavyo kuwa. Kuamka asubuhi si tukio la kawaida tu bali ni fursa ya kujiandaa kimwili kiakili na kisaikolojia kwa majukumu ya siku husika. Kuamka pia ni kujitambua. Kila asubuhi ninapo amka jambo la kwanza kabisa ni kujipa muda wa kujitambua. hUwa nachukua dakika chache ni kiwa bado kitandani, ni najitambua kuwa ni meamka salama na nikohai. Mudahuu hunisaidia kuanza siku kwa utulivu bila pupa. Wakati mwingine hutumia muda huu kushukuru na kujitafakari kuhusu siku mpya iliyombele yangu. Kwa hivyo, jambo la kwanza mi humpa mungu shukran kwa kuniamsha. Pili, baada ya kuamka vizuri mimi huandaa mwili na usafi binafsi. Mimi huanza maandalizi ya mwili, hii hujumuisha kunyoosha mwili kidogo ili kuondoa usingizi na kufanya mwili uwe tayari kwa lile shughli. Kisha huendelea na shughli ya za usafi binafsi kama kuosha uso kupiga mswaki na kuoga mwili mzima. Usafi huu hunipa hisia ya ubichi na hunifanya nijisikie tayari kuanza siku kwa nguvu mpya. Kufanya mazoezi mepesi. Asubihi pia ni muda mzuri wa kufanya mazoezi mepesi ya mwili. Hii inaeza kuwa kutembea kwa dakika chache kunyoosha viungo au kufanya mazoezi rahisi ya nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuamsha mwili kuboresha mzunguko wa damu na kunipa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii siku nzima Pia mi huu upata kiamshakinywa Baada ya maandalizi ya awali, mimi hufuatwa na kiamshakinywa hiki ni chakula muhimu sana kwani huupa mwili nguvu za kuanza siku hata kama ni chakula chepesi husaidia kuimarisha afya yangu na kuongeza umakini katika shughuli ninazo taka kuziendeza kwa hiyo siku Wakati wa kiamshakinywa pia, mi hupata muda wakukaa kwa utulivu na kupanga mawazo yangu. Hivyo basi mi huweza nikaweza kuendelea tiba ya siku. hUjiuliza ni mambo gani muhimu ni napaswa kufanya, ni yapi nayapa vipaumbele, ni yapi yanahitaji kupewa nafsi ya kwanza, na ni changamoto zipi zinaeza tokea ukiendelea kupanga siku. Upangaji huu hunisaidia kutumia muda vizuri na kuepuka msongamano wa mawazo baadaye. La mwisho mimi hujipa taarifa. Kabla ya kwanza shughuli, rasmi, mimi hutumia muda mfupi kujipa taarifa. Hii inaeza kuwa kusikiliza habari kusoma machapisho mafupi na kuangalia taarifa muhimu zinazo husiana na kazi au masomo. Hatua hii hunifanya nijue kinachoendelea katika jamii, wanao nizunguka na dunia nzima kwa ujumla. Baada ya hayo yote mimi huanza maandalizi ya kuondoka nyumbani na kuanza kazi za nyumbani. Hii hujumuisha kuvaa mavazi yanayofaa kuandaa vifaa vya vya kazi au masomo na kuhakikisha kila kitu muhimu kiko tayari, maandalizi haya hunipa amani ya moyo na hunisaidia kuanza siku bila haraka. Asubihi pia uathiri sana hali ya kisaikolojia. Ninajitahidi kwanza siku nikiona mtazamo chanya, mtazamo mpya. Nikijipa moyo na kuamini kuwa siku itakua njema. Hata kama kuna changamoto kuanza asubuhi kwa utulivu, hunisaidia kukabiliana nazo kwa busara.